Mambo ambayo ni nayoshiriki kabla mchana hujaisha nawezasema ni kazi ya kawaida tu. Sana sana kuingia kwenye kompyuta na kuweza kufanya kazi. Naezasema na pumzika mida ya saa saba mchana ama nikimaliza kazi mwendo wa saa kumi saa kumi na moja hapo. Nasherehe za jioni ambazo napenda kuzifanya ni kuona filamu sana sana. Na napenda kuomba sana kabla sijanza kulala. Na nahisi furaha sana wakati wa jioni ambapo naona filamu na familia yangu.

Mboga ambazo ninazopenda kula ni mboga kama skumawiki, napenda pia kula mchicha, na pia kabeji. Nezasema hizo ndio mboga za kisababu ya kuzipenda ni kwamba ni mboga za kiasili, za kitamaduni, na ambazo zina madini ambayo yanayosaidia kinga kwenye mwili.

Nasafisha vifaa vyangu mara ngapi. Naeza sema kama ni kompyuta, kompyuta naweza isasisha mara moja ama mbili kwa wiki lakini kuna programu ambayo nakuwanga nimeweka ambayo ina nisasishia peke yake. Pia wajua kwa kusasisha pia unajaribu isiweze kupatwa na vidudu ambavyo kwa kimombo wana viita virus. Kuna pia programu zingine za kidigitali nimeweka ambayo vizina nisaidia kwenye hii kazi.

Kazi gani ya nyumbani ambayo ninaichukia, sitasema naichukia lakini ndio siipendi kabisa. Na hiyo ni kazi ambayo inahitaji kuosha vyombo baada ya kula. Kwa hivo vyombo, sipendi sana kuenda kuosha vyombo, ama kukusanya vyombo baada ya kula, halafu tuanze kuosha zote kwa jumla. Napenda kila mtu akiweza kujioshea pekee yake.

Kati ya wali na ugali, naezasema sana napenda ugali. Sababu ya kupenda ugali ni kwamba ina protini na viini ambavyo ni muhimu kwenye mwili. Na pia ikija ikiwa imeandaliwa pamoja na sukuma na samaki. Na ikuje na limau, kwa hivoom napenda sana ugali kuliko wali.

Napenda kufanya nini na familia yangu? Naezasema napenda vitu kadha wa kadha, lakini vitu kama kuona filamu. Napenda sana tukiona filamu kwa ujumla. Filamu za ina ya kivita ama action. Pia filamu za kuchekesha. Na filamu pia za kuogopesha. Kwa hivyo napenda sana kuona filamu. Pia napenda kwenda kuogelea. Kutafuta kuwenda kuogelea na familia. Na pia kutembea tu tukaone mahali tofauti.

Nafanya nini wakati umeme unapokatika? Umeme ukikatika, naeza washa naeza tumana mshumaa kwenye duka, ama kama nikona mshumaa nauwasha, inisaidie kwenye mwangaza wakati ambapo kama nilikuwa nafanya kazi kwenye kompyuta yangu, ama kama nilikuwa jikoni napika, kwa hivyo nawasha mishumaa.

Kama napendelea kunyoa au kuvaa ndevu. Nawezasema napendelea kunyoa. Kuvaa ndevu kwangu binafsi hazinikalishi vizuri. Kwa hivyo napendelea kunyoa na nanyowa kama mara moja ama mbili kila mwisho wa mwezi. Nanyoa mara moja ama mbili na sipendelea kunyoa.

Kifaa gani cha kiteknolojia siwezi kuishi pasipo. Naeza sema cha kwanza ni simu. Kuishi bila simu, hayo maisha ni magumu. Nitaitaji simu kupiga, kuwasiliana na watu. Nitaitaji simu kucheza michezo kidogo. Nitaitaji simu kuingia kwenye mtandao na kuona mambo ya dunia yanavyoendelea. Kwa hivyo naeza sema siwezi kuhishi bila simu.

Napenda kujifunza mambo mapya vipi. Nezasema jinsi napenda kujifunza kwa njia ya kimitandao. Kama nimeona jambo mpya naingia kwa mtandao unaitwa YouTube YouTube wanezakukuonesha jinsi ya kuendelea kujifunza ilo jambo kwa muda pole pole ili uweze kukua na uzoefu kidogo ama unaingia kwenye mtandao unaitwa Instagram ambao pia wanakuelekeza jinsi ya kujifunza ilo jambo kwa pole pole.

Kama nimewai kufanya yoga, nimewai kufanya mara moja ama mbili, lakini sikuweza kuendelea na yoga. Si kwa sababu ati ni mbaya, lakini binafsi niliona kwangu si mwelekeo ambao ningependa kukuwa nao. Sababu mimi napenda kuenda kufanya mazoezi yangu kama ya kukimbia ama kutembea, lakini yoga, haikunipendeza mimi.

Majira ambayo ninayopenda. Naeza sema ni majira ya mvua ama ya utulivu kidogo. Lakini sana sana majira ya mvua. Majira ya mvua unifanya upate, najua niko na kwenda shambani. Hili niweze kulima na kupanda. Na shuguli nazopenda kufanya kwenye hayo majira ni ukulima. Napenda sana kulima, kupalilia maindi, maharagwe, ndengu. Na naisi furaha na vizuri wakati wa hali ya hewa wakati huwo.

Ni mwandishi gani wa vitabu ambaye ninayempenda. Napenda John Kiriamiti sana. John Kiriamiti ni muandishi kutoka Kenya. Ameandika vitabu kadha wa kadha. Na kitabu chake ambacho nakienzi sana ama kilichonifurahisha sana ni kitabu kwa jina My Life in Crime. Hicho kitabu aliweza kuelezea jinsi alivyokuwa anafanya uhalifu na vyenye alivyojipata kwenye uhalifu. Kwa hivyo napenda John Kiriamiti.

Kila ninapo amka subui, kwanza naomba, nikimaliza kuomba, naenda kuenda kupiga mswaki ama naswaga meno. Nikimaliza kupiga mswaki, naelekea kwenye sebuleni ambapo ninapo andaliwa chai cha mchana na naandaliwa pamoja na mkate ama mandazi ama mahamri.

Ndio napenda maua. Maua ambayo ninayopenda ni aina ya alizeti, maua aina ya waridi, maua aina ya lili. Sababu ya kupenda hayo maua ni kuwa maua yenyewe yanakalisha mandhari vyema. Maua yenyewe kama waridi unapata yavutia sana kwenye mandhari. Kwa hivo ni ukweli napenda maua.

Ndiyo napenda kuoga kwa maji moto. Si ile moto sana lakini ambayo ni moto yana joto yaani tuseme moto kidogo. Sababu ya kupenda kuoga na maji moto ni kuwa ukioga na maji baridi unatetemeka. Unapata unasikia mwili ni kama, ni rahisi sana ukianza kupatwa na magonjwa kama kifua kukohoa mwili kuingiwa na baridi. Hivyo napenda kuoga na majimoto.

Ndiyo, napenda chakula kitamu. Sidhani kuna binadamu yeyote ambaye apendi chakula kitamu. Chakula pia kikiwa kitamu, kinakupatia motisha kukila pia, chavutia, waisi, umeshikwa na njaa. Kwa hivyo, chakula ambacho ni kitamu, pia kinakupendaza we mwenyewe.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni. Vitu navyopenda kununua mtandaoni ni vitu vya kielektroniki hasa haswa. Vitu kama vifaa vya kuingiza simu moto, vifaa vinavyotumika katika upishi nyumbani, vifaa vya ufuaji wa zinavyosaidia katika kufua nguo. Na mitandao ambayo napenda kununua nayo vitu haswa haswa ni mtandao kama jumia, mtandao kama kilimall. Hivyo ndio napenda kununua nazo sana.

Lugha ambayo ningependa kujifundisha ni lugha kispania ama lugha pia ya kifaransa. Sababu ya kupenda kujifundisha lugha ya kispania ni kwa sababu inchi yetu ya Kenya unanafasi nyingi za wanaojua kispania. Wapata watafuta kazi, unapata wanakuambia kazi hizo tunazipatia kama unajua kuongea lugha za kispania. Kwa hivyo ningependa sana kujifunza kispania.

Ndoto yangu kubwa ni nini? Naeza sema kuenda hawai, kuweza kupata nafasi, ya kuenda kwenye meli kama vile Disneyland Cruise. Hiyo ni meli ambayo ni kubwa sana duniani, ni ina vifaa vingi huko ndani, vifaa kama za kuongelea, vifaa vitu vya kucheza kama pool, ina vifaa vya kuogelea kama swimmings huko ndani, ina mahali pa kula chakula huko, mahali kwa vileo ndani na pia hawai yenyewe ina ufuo wa wabari ambayo ni mzuri sana na maji ambayo ni safi na maji ambayo si machafu kwa hivo hiyo ndio ndoto yangu kubwa.

Unapenda chai au kahawa. Naeza sema maramingi napenda kahawa, lakini nikipewa pia chai chai nanywa. Chai ambacho nanywa pia ni chai ambacho ni cha kampuni ya ketepa. Iyo ni kampuni ilio kenya, maeneo ya kericho. Lakini kwa kahawa, kawa ambacho napenda sana kunywa ni domans ama nakunywa neskef. Ikiwa imewekwa maziwa na vijiko mbili vya sukari.

Nafua nguo mara ngapi kwa wiki, nezasema mara mbili kwa wiki. Anafua mara nyingi jumamosi, ju huu ni wakati ambao sipo kazini, zile nguo, lakini tena nezafua juma nne na jumamosi. Kwa hivyo, jumane nezafuwa nguwa kidogu, lakini jumamosi ndiyo nafua nguo ambazo zilizo nyingi.

Napenda kufanya nini wakati wa jua kali? Naeza sema wakati msimu kuna jua kali, napenda sana kuenda kuogelea. Ukiogelea wajua maji si makali, na pia yanakutuliza mwili, cha pili pia unapata, unaweza, ni kama mazoezi ambayo unayofanya. Kwa hivyo, ukiogelea pia, mwili unakua mtulivu. Kwa hivyo, naeza sema napenda sana kuogelea.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Naweza sema mchezaji bora ambaye ashawai cheza mpira wa kikapu ni mchezaji kwa jina la Lebron James. Lebron James ndiyo nilie muenzi sana, lakini kabla ya Lebron James kulikuwa na Michael Jordan. Napenda sana, napenda hawa wawili kwa sababu waliweza kufungia timu zao pointi nyingi kwa huo mchezo. Nakumbuka mchezo wajabu niliemuona Michael Jordan na akicheza ilikuwa yeye akicheza timu yake ya Marekani. Wakicheza na inchi ya ufaransa ambao waliweza kufunga bao la mwisho ambao lilimuwezesha kuchukuwa taji. Ujuzi ambao nilimuona akiwa nao ni ujuzi wa kuweza kufungia bao akiwa mbali. Ile kwa kimombo wanaita sharp shooting na pia ni mfungaji bao hatari. Na huwa nahisi vyema sana wakati namuona akicheza.

Ndiyo, kuna kitu nahifadhi cha dhamani, na hiyo ni saa niliyoweza kuipewa na babu yangu, ni saa ya dhahabu ambayo ilitengenezwa na kampuni ya Rolex, Rolex sita nukta mbili, hiyo ni saa ambayo naitambua naona kama ni ya dhamani na ambayo nimehifadhi.

Kama napenda kula popcorn, napenda kula popcorn na aswa wakati ambapo wa mimi na familia yangu tunapokuenda inje kutazama kwenye cinema, kutazama filamu za action. So kila tukienda huko kutazama cinema, tunalazima tununue popcorn a nne ya kila mtu kwa sababu tuko wane zile nne kubwa.

Penda kununua vitu wapi? Ya tegemea ni vitu gani? Kama ni vitu vya matumizi ya nyumba, nanunua kwenye maduka ya reja reja. Kama ni vitu ambazo ni zaki elektroniki na hazipatikani karibu, pia nazinunua kwenye mitandao. Kama ni vitu vya kupika ama viungo vya upishi, nanunua sokoni.

Ndiyo, ninaandege wa kufugwa nyumbani. Ndege ambayo nimefuga ni kasuku. Nilianza kufunga kasuku ni mwaka wa elfu mbili na nane. Nilikuwa hiyo, huo muda nilikuwa naishi Nairobi. Na kasuku ambayo nilikuwa nafuga hizo siku alikuja aka haga. Nika pata kasuku mwingine kwa hivyo nafuga kasuku.

Mazingira ya kazi ambayo nayo yapendelea ni mazingira ambayo ni matulivu. Pata ukifanya kazi, uwezi penda mazingira ambayo yanakelele nyingi, ambayo yana uwasama, ambayo ni magombano. Uwe tafanya hata ufanyaji wako wa kazi uwe uko chini mno. Kwa hivo napenda mazingira ambayo yametulia sana na yanaushirikiano.

Kama napenda kucheza au kutazama michezo, sana sana napenda kutazama. Mimi si mchezaji vile, sijui ni miaka ama ni kukosa tu kuwa na uyo tamaa ya kupenda kucheza lakini mingi yangu ni kutazama. Na mchezo ambayo napenda kutazama ni mchezo ya raga, pia napenda kutazama voliboli, na pia mchezo ya kuogelea na mchezo wa mpira wa mguu.

Anapenda kutembea wapi. Nezasema napenda sana kutembea sehemu za kule Mombasani, kule Pwani. Sababu ya kupenda kutembea huko ni kwa sababu kuna mahali kwingi kwa kuvutia. Kukianza na bahari, kuna meli huko, kuna vivukio kama feri, kuna sehemu za mbuga za wanyama kama vile Holopark, kuna maonyesho ya wanyama kama vile mamba. Kwa hivyo napenda sana kutembea Pwani.

Napenda kuwasiliana vipi na watu. Napenda sana kuwapigia simu. Kama wako mbali na ni kazi naitaji ifanywe, nawapigia simu na nawapa maelezo yaliopo. Kwa simu, naeza wasiliana nayo kwa njia mbili, ya kwanza ni kuwapigia simu, ya pili ni kuwatumia ujumbe mfupi, ilo na maelekezo, ama kwenye mitandao ya kidigitali, ya mitandao kama vile WhatsApp.

Manzaro kutoka dirishani mwangu, ninachokiona kutoka nje ni miti. Naona miti sana, si barabara ama mjengo ni miti. Nakumbuka wakati wa siku ambao mimi hupenda kutazama inje ni wakati wa mchana ninapoamka. Nikiamka ndiyo natazama nje sana na kuona miti kabla sijatoka kuenda kukaa uko nje. Kinachobadilika nje kutokana na msimu ni upepo, hali ya anga. Kama kuna msimu wa upepo mwingi, unapata kukaa nje ni shida. Kama saa yenye kuna jua jingi. Lakini wakati hewa nitulivu unapata nisawa. Na pia mimi hujihisi tu sawa ama mtu mwenye amechangamka ninapotazama nje ya dirisha.

Kinachofanya nifurahi sana ni kuwa na muda na familia yangu. Hicho ni kitu cha kwanza kinachonifanya nifurahi sana na cha pili kinachofanya nifurahi sana ni kuwa na uwezo wa kupata hela. Ama unapopata hela kwa kazi uliyofanya. Ama malipo, ama mshahara, unapata, unachangamka na unapata, unafurahi sana. Pia hio kutembea nje na kuweza kuona mahali, mpya kunanifuraiisha sana.

Ndiyo, naweka picha zangu mtandaoni. Unaweka picha kwenye mtandao kama vile WhatsApp. Kwenye mtandao wa WhatsApp kuna kifungu ambacho kinaitwa status. Ambacho mtu anaweza kueka picha zake za kuonesha matukio uliofanya hiyo siku. Pia kwenye mtandao wa Facebook. Pia unaweza kueka picha zako. Kwa hivyo naweka picha zangu mtandaoni.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya, ni vingi lakini nakumbuka ya karibuni nimesaidia kumvukisha barabara mtu aliyekiwete. Na barabara kulikuwa na gari zapita kwa mwendo wa kasi sana na alikuwa ameshindwa kuvuka ile barabara kwa muda wa dakika nyingi. Na nilipomtazama nikiwa hapo nikapatwa na roho ya utu na nikaenda nikajaribu nikamvukisha barabara.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya mananasi. Nimekuwa nikipenda sana kula mananasi kutoka nikiwa utotoni. Kwa sababu naona sana napendelea tu ya navyoonja. Na pia yana madini ambayo yanayosaidia kwenye kinga za mwili na kufanya mifupa iwe na nguvu.

Sifa naweza sema muhimu kwa kiongozi mzuri ni kiongozi anayetambulika kwa ubusara wake. Kiongozi ya anayetambulika kwa ubusara, kwa hekima na kwa heshima. Unapata hizo sifa zinaweza kumuongezea alama katika uchaguzi ama pia kwa utenda kazi wake. Kwa hivo hizo sifa ni muhimu sana kwa kiongozi mzuri.